Ndiyo, napenda sana hesabu. Kwanza mimi nina shahada ya takwimu, ambao asilimia kubwa ya takwimu ni hesabu. Na pia katika shughuli ninazojihusisha nazo natumia sana hesabu za takwimu katika kupanga mipango ya bajeti na pia kusuluhisha mambo ya jamii kutumia hesabu hizo za takwimu.

Ndiyo napenda kuimba ila sasa kipaji cha kuimba ndio bado sina na ninge tamani kuimba kama wanamziki mashuhuri lakini sasa naamini nikifanya mazoezi sauti yangu itakuwa ni ya kuvutia na itafikia kiwango cha wale wanamuziki ambao napenda kuwasikiliza.